Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali kwa sababu kila aina hulipa maarifa, burudani na mtazamo tofauti wa maisha. Kwanza kabisa napenda sana vitabu vya elimu ya kujijenga, self-development, vitabu hivi, hunisaidia kujielewa vizuri zaidi, kuboresha nidhamu binafsi, kupanga malengo na kujifunza namna ya kufanikiwa katika maisha ya kila siku. Kupitia vitabu vya aina hii napata motisha ya kufanya kazi kwa bidii, kujiamini na kuwa mtu mwenye maono chanya kuhusu maisha na siku zijazo. Pili, napenda vitabu vya hadithi na riwaya. Riwaya hunivutia kwa sababu hunipeleka katika dunia tofauti, kunifanya nifahamu tamaduni mbalimbali na kuniruhusu kuona maisha kupitia macho ya wahusika tofauti. Hadithi zenye mafunzo ya maisha, mapenzi, changamoto na ushindi huniguza sana moyo na kunifanya nifikirie kwa kina kuhusu maamuzi ya binadamu na matokeo yake. Aidha, riwaya hunisaidia kuboresha msamiati na uwezo wa kuelezea mawazo kwa ufasaha. Tatu napenda vitabu ya historia na wasifu, vitabu hivi hunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa maisha ya watu mashuhuri na viongozi waliopita. Kupitia historia, ninaelewa jinsi dunia ilivyofika ilipo sasa, makosa yaliyofanywa na mafanikio yaliyopatikana, wasifu hunipa msukumo mkubwa kwa sababu hunionyesha kuwa mafanikio hayaji kirahisi bali yanahitajika uvumilivu, kujituma na imani binafsi. Mwisho napenda pia vitabu vya sayansi na teknolojia hasa vinavyoelezea maendeleo mapya na ubunifu. Vitabu hivi hunisaidia kuelewa jinsi sayansi inavyoathiri maisha ya kila siku na jinsi teknolojia inavyobadilisha dunia. Kusoma vitabu vya aina hii hunifanya niwe na hamu ya kujifunza zaidi na kuendana na mabadiliko ya kisasa. Kwa ujumla napenda kusoma vitabu vya aina tofauti kwa sababu kila aina huniongeza maarifa, hunipanua kifikra na hunifanya kuwa mtu bora zaidi katika maisha ya kila siku.

Ninaiamini Microsoft kwa kina kwa sababu ni kampuni ya teknolojia, inayo onyesha, udhabiti, uwajibikaji na uwezo mkubwa wa kujibandilisha kulingana na mahitaji ya dunia ya kisasa. Kwa miongo mingi, Microsoft imekuwa utu wa mugongo wa teknolojia katika helimu, biashara na serikali kupitia bidhaa zake kama Windows, Microsoft Office, na sasa huduma za wingu kupitia azure. Kinacho nifutia zaidi ni namna kampuni hii inawekeza katika usalama wa taarifa, faraga ya watumiaji na utafitu wa teknolojia mpia kama akili badia kwa njia inayolenga kusaidia binadamu dela ya kuwadhuru. Haitha, Microsoft imeonyesha kujali jamii kwa kuekeza katika elimu ya teknolojia kusaidia upatikanaji wa vifa vya shule na kupunguza hathari za mazingira kupitia matumizi ya nishati safi. Kwa ujumla, Microsoft ni kampuni ni nayo amini kwa sababu inachanganya ubunifu, uaminifu na mchango chanya kwa jamii kwa mtazamo wa muda mrefu.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukuwa kitahaluma na kufikia nafasi mwongozi au utaalamu wa juu. Ambapo nitaweza kutumia maarifa na uzoefu wangu kuleta mchango mkubwa na wa kudumu katika shirika. Ninalenga kujijengea ujuzi imara, kujifunza teknolojia na mbinu mpya na kuwa mtu, anayetegemewa katika kutatua changamoto na kufanya maamuzi yenye tija. Kadiri muda unavyo pita natamani kuwa kiongozi anaye heshimu watu, anaye himiza ushirikiano, na anaye changia maendeleo ya wengine kupitia ushauri na mafunzo. Pia, najenga kufanya kazi yenye maana, inayoleta matokeo chanya kwa jamii na kukuza tamani ya shirika kwa muda mrefu. Huku nikijijengea udhabitu wa kazi, heshima na, kuridhika binafsi katika taaluma yangu.

Nina jikinga na juakali kwakuchukua tahathari kathaa muhimu ili kulida afya yangu. Mara nyingi huvaa mavazi mepesi lakini yanye kufunika mwili vizuri kama vile nguo za mikono mirefu na kofia ili kupunguza athari za miale ya jua moja kwa moja. Pia hutumia mafuta ya kujikinga na jua hasa ninapokuwa hinje kwa muda murefu na unjitahidi kutafuta kivuli hau kukaa sehemu zenye hewa ya kutosha wakati wa jotokali. Haitha, hunywa maji ya kutosha ilikuepuka upungufu wa maji mwilini kwa sabubu kujilida dhindi ya juakali usaindia kudumisha hafya nguvu za mwili kwa.

Ndio, napenda kupanda milima kwa sababu ni shughuli inayochanganya mazoezi ya mwili, utulivu wa akili na kuthamini mazingira ya asili. Kupanda milima hunipa fursa ya kujipa changamoto kimwili, kuvumilia na kujifunza subira. Huku nikifurahia mandhari nzuri na hewa safi. Pia hunisaidia kujitenga kidogo na shughuli za kila siku kupunguza msongo wa mawazo na kujirejesha kiakili. Kila ninapofika kileleni huhisi furaha kubwa na kuridhika kwa sababu hunikumbusha kuwa juhudi, mipango na uvumilivu, malengo magumu yanaweza kufikiwa.

Mara nyingi asubuhi hula chakula chepesi lakini chenye lishe ili kuupa mwili guvu za kuanza siku. Kawaida huwa ni chai hau kahawa ikifuatiwa na kitu kama mkate, mayai au uji kulinganisha na mda wa ratiba ya siku. Wakati mungine huongeza matuda kama ndizi au chungwa kwa ajili ya vitamini na nishati ya haraka. Haina hii ya kifungua kinywa unisaidia kujisikia mwenye nguvu makini na tayari kukubaliana na shughuli za siku nzima.

Ninachukua hatua mbalimbali kulinda mazingira katika maisha ya kila siku kwa sababu naamini kila mtu ana wajibu wa kuyatunza. Kwanza hugawanya taka na kujaribu kupunguza matumizi ya plastiki kutumia bidhaa zinazoweza kutumika tena. Pia huokoa nishati kwa kuzima taa na vifaa vya umeme nisivyovitumia na kuokoa maji kwa kutumia kwa uangalifu. Zaidi ya haya, hujitahidi kupanda miti au kushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira pale inapowezekana na huhamasisha wengine kuhusu umuhimu wa kutumia mazingira. Kwa kufanya hivyo, juchangia katika kulinda afya ya sayari na kuhakikisha rasilimali zinabaki kwa vizazi vijavyo.

Ninapenda wanyama wa kufugwa hasa mbwa na paka kwa sababu kwa sababu wana tabia ya uaminifu, upole na urafiki kwa binadamu. Mbwa hunivutia kwa sababu ya ulinzi wao uti na uwezo wakuonyesha upendo kwa vitendo. Huku paka wakipendeza kwa utulivu wao usafi na uhuru wao. Pia napenda wanyama wa porini kama tembo na simba kwa sababu wanaonyesha nguvu akili na uzuri wa asili na hunikumbusha umuhimu wa kulinda mazingira na viumbe hai. Kwa ujumla napenda wanyama kwa sababu wanachangia furaha, uwiano wa asili na mafunzo ya maisha kama uvumilivu na uaminifu.

Ninapanga kazi zangu kwa kueka malengo na vipa umbele ili kuhakikisha muda na nguvu vina tumika kwa ufanisi. Kwanza, uorodhesha kazi zote zinazo paswa kufanya, kisha huzipanga kulingana na umuhimu wa muda wake wakukamilika. Utumia ratiba au horodha ya kufanya, kufuatilia maendeleo yangu na kuakikisha hakuna kazi muhimu inayosahaulika. Pia, ugawanya kazi kubwa katika hatuwa dogo dogo ili isiwe nzito na utenga muda wa mpumziko ili kuepuka uchovu. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa mpangilio, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi katika majukumu ya kilasiku.

Ninalinda faragha yangu mtadaoni kwa kuchukua tahadhari kadha muhimu ili kulinda taarifa binafsi. Kwanza hutumia neno siri imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali na mara nyingi huwasha uthibitishaji wa hatua mbili pale inapowezekana. Pia huwa mwangalifu na taarifa zinazo nishiriki mtandaoni hasa kwenye mitandao ya kijamii na kuepuka kuogofia viungo au kupakua faili zilizo aminika. Zaidi ya hayo, huhakikisha programu na vifa vyangu vina sasiswa mara kwa mara ili kujikinga dhidi ya udhaifu wa kiusalama. Kwa kufanya hivyo, huongeza usalama wangu na kudumisha faragha yangu katika matumizi ya mtandao.

Wakati wa baridi kali hujitahidi kujilinda na kudumisha joto la mwili kwa njia mbali mbali. Huvaa nguo nzito na za kujisitiri kama makoti, sweta na soksi nene ili kuhifadhi joto. Pia hupendelea kunywa vya joto kama chai ya usupu ambavyo husaidia kuepusha mwili na kunipa faraja. Mara nyingi hukaa sehemu zenye joto, hupunguza kukaa nje kwa muda mrefu na kujitahidi kupumzika vizuri ili mwili uwe na nguvu za kukubaliana na baridi. Njia hizi hunisaidia kubaki mwenye afya na kustarehe hata wakati wa baridi.

Napendelea kutazama michezo kuliko kucheza kwa sababu hutumia kama njia ya kupumzika na kujiburudisha baada ya shughuli za kila siku. Kutazama michezo, hunipa msisimuko, hunifundisha mbinu na mikakati na huniruhusu kufurahia ushindani bila shinikizo la kimwili. Hata hivyo, napenda pia kucheza michezo kama, mara kwa mara kwa ajili ya afya na mazoezi ya mwili. Hasaa, michezo mepesi au ya kirafiki. Kwa ujumla, kutazama michezo hunipa burudani kubwa, huku kucheza, kukinisaidia kudumisha afya na nguvu za mwili.

Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni chumbani. Kwa sababu ndicho, kinacho nips utulivu, faraga na nafasi ya kupumzika kikamilifu. Nina kipenda kwa sababu ni sehemu, ninapoweza kuwa pekee yangu, kufikiria, kusoma au kupomzika bila usumbufu wa kelele za inje. Kinacho, kifanya chumba hiki, kipendeke ni mazingira yake, tulivu, mpangilio wa kisafi na kitanda chenye faraja, kinacho nisaidia kupumzika vizuri. Ndani ya nyumba hiki, kufanya shughuli kama kusoma, kusikiliza mziki kwa tulivu, kupanga mawazo na kulala baada ya siku ndefu. Kila ninapokua ndani ya chumba changu, huhisi amani, faraja na usalama. Jambo linalo nifanya, nikione kama sehemu muhimu sana ya nyumba yangu.

Uzoefu wa kushangaza nilio wai kupata ni kusafiri kuenda mahali ni sipo kuwa ni mewai kufika kabla. Ambapo nilikutana na watu watamaduni tofauti kabisa na nilizizoea. Nilishangazwa na jinsi watu walivyokua wakarimu, wakaribishaji na tayari kusaindia hata bila kunifamu vizuri. Uzoefu huo ulinifungua macho kuona kuwa liche ya tofauti za lugha, mila au maisha, binadamu wote wana mambo mengi ya nayofanana kama upendo, heshima na mshikamano. Tukio hilo lilinifanya nijifunze kuzamini utofauti kuwa mnyenyekevu na kuangalia dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Kwa hadi leo, unikumbusha kuwa uzoefu mpya, unaweza kubadilika kabisa namna mtu anavyiofikiri na kuona maisha.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua inaponyesha baada ya jua kali kwa sababu ni harufu ya asili inayokuja na hisia na upya na utulivu. Mara nyingi ujihisi bahanda ya mvua ya kwanza kunyesha asa ardhini kunapo lowa na unikumbusha nyakati za utoto na utulivu wa kukaa nyumbani ni kisikiliza sauti ya mvua. Arufu hi uniletea kumbu kumbu za amani, mapumziko na matumaini mapya kana kwamba mazingira yote yanapumua upya. Kila ninapohisi arufu hiyo uisi utulivu wa akili, furaha ya dani na isia ya kuanza upya. Jambo linalo nifanya nitadhmini sana kuliko wa arufu nyingine.

Napenda kula mboga za majani kama sukuma wiki, mchicha na kibichi. Kwa sababu zina ladha nzuri na zina virutubisho muhimu kwa afya ya mwili. Mboga hizi hunisaidia kupata vitamini, madini na nyuzi nyuzi zinazo saidia umengenyo wa chakula na kuimarisha kinga ya mwili. Pia napenda mboga kama karoti, jegere na hoho kwa sababu huongeza rangi ladha na mvuto katika chakula. Kwa ujumla, napenda mboga kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye afya, mwenye nguvu na mwenye uwiano mzuri walishe katika maisha ya kila siku.

Ndio, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinyuaji, chenye virutubisho vingi na kinamchango mkubwa katika hafya ya mwili, maziwa unipa nguvu na unisaindia kuimarisha mifupa na meno kuwa yana kalisiyamu na vitamini muhimu kama vitamin D. Pia napenda ladha yake, hasa ni napo kunywa maziwa ya moto, asubuhi au kabla ya kulala kwani unipa hisia ya utulivu na faraja. Wakati mwingine huya changanya na chai, kahawa, au fanaka, jambo linalofanya, ya tumike kwa njia mbali mbali, kulingana na wakati na mahitaji yangu. Zaidi ya hayo, kunywa maziwa unifanya nijisikia nimeshiba kwa muda mrefu na unisaidia kudumisha lishe bora. Ndiyo maana yamekua sehemu muhimu ya mlo wangu wa kila siko.

Mziki ninaopenda ni mchanganyiko wa bongo, flavor na reggae kwa sababu haina hizi mbili uniguza kiisia na kunipa ujumbe wenye maana kuhusu maisha. Upendo na matumaini. Napenda sana bongo, flavor kwa midudo yake laini na maneno yanayo eleweka kiraisi. Uku reggae ikinivutia kwa ujumbe wake wa amani aki na kutia moyo. Kuna wasanii ninawapenda zaidi kwa sabubu ya sauti zao za ujumbe wanaoimba. Kwani nyimbo zao hunifanya nijisikia kueleweka na kuapasika. Kawaida usikiliza mziki wakati wa kupumzika nyumbani nikisafiri au nikiwa nafanya kazi nyepesi. Kwa sababu hunisaidia kutuliza mawazo na kuboresha isia zangu. Ninapo sikiliza wimbo ninaopenda sana, ujisikia furaa, amani na wakati mwingine hata hamasa ya kutafakari maisha. Kwani mziki, una nguvu ya kubandilisha, isia na kunifanya njiisikie zaidi na nafsi yangu ya daani.

Rangi ni nayoipenda zaidi ni blue kwa sababu hunipa hisia ya utulivu, hamani na kujiamini. Rangi hii hunikumbusha hanga pana na bahari tulivu ambavyo hunifanya nihisi kama mawazo yangu yanapanuka na moyo wangu unakuwa mwepesi. Ninamiliki vitu kadhaa vya rangi hii kama nguo, shuka za kitanda na baadhi ya vifaa vya kila siku. Kwa sababu hunifanya nijisikie nipo, sawa na mwenye mpangilio. Blue hunifanya nijisikie mtulivu kiakili, mwenye umakini na wakati mwingine hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Mara nyingi naiyona rangi hii angani kwenye maji na pia katika mazingira ya kazi au nyumbani. Jambo linalofanya niendelee kuipe enda zaidi kwa sababu huwa karibu na maisha yangu ya kila siku.

Ndio, nimewai kujifunza kupiga gita kwa kiwango cha msingi na uzoefu huo ulikuwa wakufurahisha na wenye kujenga sana. Nilianza kwa kujifunza misingi kama kushika gitaa vizuri, kupiga kamba, kwampangilio sahihi na kujifunza chord za kawaida. Jambo, linalo hitaji uvumilivu na mazoezi ya mara kwamara. Ingawa haikuwa rahisi mwanzoni kwa sababu vindole huuma na utaratibu wa mikono hukitaji kuzoezwa niliendelea kujitahindi kwa sababu nilivutiwa sana na sauti nzuri ina yotoka kwenye gitaa. Nilijifunza kupiga nyimbo rahisi na kuambatana na kuimba. Jambo, lililo nipafuraha na kujiamini zaidi. Kujifunza gitaa kulinifudisha ni dhamu, subira na umuhimu wakufanya mazoezi mara kwa mara na hadi leo bado na lithamini kama chombo kizuri, cha burudani na jia ya kujieleza kupitia mziki.

Ninavyolea nywele zangu ni mara kwa mara kulingana na maitaji ya nywele na ratiba yangu ya kila siku. Lakini kawaida uzitunza kati ya mara moja hadi mbili kwa wiki. Hii unisaindia kuhakikisha nywele zinabaki safi, zenye hafia na zenye mwonekano mzuri bila kuzikausha kupita kiasi. Wakati wa kuzinyoa au kuzipamba, ujitaindi kutumia bidhaa zinazofaa haina ya nywele zangu na maji safi hili kuepuka huaribifu. Pia uchukua munda wa kuzisafisha, kuzilainisha na kuzipa mapumziko inapoitajika. Kwa sababu naamini kuwa, utunzaji wa nyule ni sehemu ya kujitunza kibinapsi. Kwa kufanya hivyo, nywele zangu hubaki nadhifu, senye nguvu na unifanya nijisikie mwenya kujiamini zaidi katika maisha ya kila siku.

Ninapo karibia au kukutana na mda wa mwisho huanza kwa kupanga kazi yangu kwa makini na kugawa majukumu kulingana na kipa umbele na mda uliopo. Huandaa orotha ya mambo ya kufanya na kuweka ratiba inayoniwezesha kumaliza kazi hatua kwa hatua bila kuacha yote hadi dakika za mwisho. Pia, ujitahindi kuzingatia kazi husika kwa umakini kuepuka usumbufu na wakati mwingine kuongeza muda wa kufanya kazi ilikuhakikisha na kamilisha majukumu na ubora unaotakiwa. Mawasiliana mazuri pia ni ngumu na ni muhimu. Hivyo, nikiona changamoto, uwasiliana mapema na wahusika ilikupata ufafanuzi au msaanda. Kwa ujumla, kushugulikia muda wa mwisho, kwa kupanga, nidhamu na utulivu, unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuha kikisha kazi inakamilika kwa wakati na kwa ufanisi.

Mwezi ninaoupenda zaidi katika mwaka ni disemba kwa sababu huleta hali ya furaha, mapumziko na mshikamano wa kifamilia. Disemba hunikumbusha mwisho wa mwaka wakati wa kutafakari mafanikio na changamoto zilizopita, pamoja na kuweka mipango mipya kwa mwaka unaofuata. Pia ni mwezi wa sherehe, likizo na kukutana na familia na marafiki. Jambo linilofanya mazingira yawe ya furaha na upendo zaidi. Hali ya hewa ya mwezi huu mara nyingi huwa ya kuvutia. Ikiruhusu watu kusafiri, kupumzika na kushiriki shughuli za kijami. Kwa ujumla, disemba hunifanya nijisikie mwenye matumaini mapya. Shukran na furaha, ndiyo maana naupenda zaidi kuliko miezi mingine ya mwaka.

Ndio, wakati mwingine ningependa kurudi ujana, si kwa kubadili maisha yangu, bali kwa kukumbuka hisia za uhuru, nguvu na matumaini makubwa niliyokuwa na nayo wakati huo. Ujana ulikuwa kipindi cha kujitunza, kujaribu mambo mapya bila hofu, kubwa na kuwa na ndato nyingi kuhusu maisha ya badae. Nakumbuka nilikuwa na nguvu nyingi, muda mwingi wa kufanya mambo niliyopenda, na nilichukulia changamoto kama fursa za kujifunza badala ya vikwazo. Hata hivyo pamoja na hamu ya kurudi ujana, nilizamini sana hekima uzoefu na ukomavu nilio nao sasa. Kwa sababu, vimenifanya niwe mtu, ninayejitambua zaidi na kufanya maamuzi bora. Kwa hiyo, ingawa kurudi ujana kuna mvuto wake. Naona kila atua ya maisha ina uzuri wake na maana yake ya kipekee.

Ndio, nimewai kutembelea ziwa na mto. Na uzoefu huko ulikuwa kuvutia na wakukumbukwa sana. Nilipata nafasi ya kuona uzuri wa maji yanayotiririka au kutulia mazingira ya kijani yanayozunguka na maisha ya asili yaliyojaa utulivu. Kutembelea maeneo hayo kulinipa hisia ya amani na kunifanya nipumzike kiakili. Hasa, niliposimama kando ya maji, nikisikiliza sauti yake na kuangalia mandhari nzuri. Pia nilifurahia kutumia muda kwa watu, niliokuwa nao, tugizungumza na kupiga picha ili kuhifathi kumbukumbu nzuri. Uzoefu huo, ulinifanya nidhamini zaidi maumbile na kuelewa muhimu wa kuyahifathi. Kwa sababu, ziwa na mto ni rasilimali muhimu sana kwa maisha ya binadamu na mazingira kwa ujumla.

Napenda kuvaa nguo zilizo rahisi, nadhifu na zinazotoa faraja, kulingana na mazingira na shuguli zinazofanya. Kwa siku za kawaida, hupendelea mavazi ya kawaida kama suruali za kitambaa au jeans, fulana au mashati mepesi kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye kujiamini. Kazini au kwenye hafla rasmi, napenda kufa nguo zilizopangika vizuri kama mashati ya mikono mirefu, suruali za ofisini na wakati mwingine suti. Kwa sababu hunipa mwonekano, wa heshima na umakini. Pia hupenda nguo zenye rangi zisizo kali sana na mitindo ya wastan kwa kuwa ni rahisi kuzichanganya na zinafaa katika mazingira mengi. Kwa ujumla napenda kuvaa nguo zinazonifanya nijisikie nipo sawa namimi mwenyewe. Zinazoendana na hali ya hewa na zinazo changia kujiamini na ustawi wangu wa kila siku.

Ndio, napenda sana kuogelea. Kuogelea ni moja wapo ya shughuli zinazo furahia kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye utulivo. Ninapo kuwa ndani ya maji na hisi kama mawazo yote yanapungua na mwili unapata mapumziko. Pia kuogelea ni mazoezi mazuri sana kwa afya ya mwili kwa sababu husaidia kuimarisha misuli, kuboresha mzunguko wa damu na kuongeza uwezo wa kupumua. Zaidi ya hayo kuogelea hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo hunipa furaha. Hasa ninapofanya shughuli hii wakati wa joto au nikiwa na marafiki. Kwa ujumla kuogelea ni shughuli muhimu kwangu kwa sababu hunisaidia kudumisha afya njema na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha.

Napiga picha mara kwa mara ingawa si kila siku. Mara nyingi upiga picha wakati kama kuna tukio maalum au wakati ninaona kitu cha kuvutia. Kama mandhari nzuri, tukio la kifamilia na ninaposafiri. Kupiga picha hunisaidia kuifadhi kumbukumbu muhimu na kuniruhusu kurudia isia za wakati huo badaye. Pia kupiga picha wakati wa sherehe, matembezi na marafiki, ama tukio ya kazi ili kukumbuka yale uliyoyapitia. Kwa ujumla, kupiga picha pale ninapohisi kuna jambo la maana au la kipekee linalostahili kukumbukwa.

Ningependa kujifunza mambo mapya yanayonisaidia kujitunza binafsi na kitaaluma. Kwa mfano, ningependa kujifunza zaidi kuhusu teknolojia za kisasa kama matumizi ya kompyuta na program mbali mbali kwa sababu zina mchango mkubwa katika maisha ya kila siku na kazi. Pia, ningependa kujifunza lugha mpya ili kuweza kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti na kupanua uelewa wangu wa dunia. Zaidi ya hayo, ningependa kujifunza ujuzi wa vitendo kama usimamizi wa muda, ujasiriamali au hata sanaa kama kupiga picha au kuandika kwa sababu hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa njia bora. Kwa ujumla hujifunza kitu kipya, hunipa motisha, huniongezea kujiamini na hunisaidia kuwa mtu bora zaidi katika nyanja mbali mbali za maisha.

Napenda sanaa ya aina mbali mbali, lakini sanaa ninayoipenda zaidi ni ile inayoweza kueleza hisia na ujumbe wakina. Kwa mfano, napenda sanaa ya kuchora na uchoraji wa picha kwa sababu huonyesha ubunifu wa msanii na namna anavyoona dunia. Pia napenda sanaa ya mziki, hasa mziki unaobeba ujumbe mzuri na unaogusa moyo kwa sababu hunipa faraja na kunifanya nitafakari maisha. Zaidi ya hayo na penda sanaa ya uadishi kama mashairi na hadithi fupi kwa kuwa uniruhusu kueleza mawazo na hisia kwa njia ya kipekee. Kwa ujumla na penda sana inayochanganya ubunifu, hisia na ujumbe wenye mahana kwa sababu unifanya nijiskie karibu zaidi na maisha na watu wengine.

Dio, ufuata matukio ya kimataifa kwa kiasi fulani. Ninapenda kufuatilia habari kutoka nchi mbali mbali ili kuelewa kenacho endelea duniani. Hasa, maswala ya siasa, uchumi, mazingira na teknolojia. Kufuatilia matukio ya kimataifa unisaidia kupanua uwelewa wangu na unifanya niwe na mtazamo mpana kuhusu changamoto na fursa zinazo kabili dunia. Pia unisaidia kuelewa jinsi matukio ya nje yanavyo weza kuwathiri nchi yangu na maisha ya kila siku. Kwa ujumla, kufuatilia matukio kimataifa, unifanya nijisikie kuwa sehemu ya dunia nzima na unisaidia kuyafanya maamuzi yenye. Ufahamu zaidi.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti kwa mara kadhaa katika maisha ya kila siku. Hutumia vifaa kama simu au kompyuta kusikiliza muziki, podikasti, au vipindi vya habari. Jambo linalonisaidia kupata taarifa na burudani kwa urahisi. Pia ninatumia teknolojia ya sauti wakati wa mawasiliano kwa mfano kupiga simu, kutuma ujumbe wa sauti, au kushiriki mikutano ya mtandaoni. Hasa inapohitajika kuwasiliana, kwa haraka na kwa ufanisi. Teknolojia ya sauti hunisaidia kuokoa muda, kuboresha mawasiliano na kunirahisishia kujifunza mambo mapya kupitia kusikiliza. Kwa ujumla, teknolojia ya sauti ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu hunifanya niwe na uhusiano mzuri na watu na taarifa zinazozunguka dunia.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya na kwa kujitayarisha kisaikolojia. Kwanza, ujitahidi kuelewa sababu za mabadiliko hayo na malengo ya nayotakiwa kufikiwa ili nisiwe na hofu au wasiwasi usio wa lazima. Kisha, ujifunza ujuzi mpya au mbinu mpya zinozohitajika ili kuendana na mabadiliko hayo. Kwa sababu naamini kujifunza ni njia bora ya kukua kazini. Pia, huwasilina na wenzangu au wasimamizi ili kushirikiana mawazo na kupata mwongozo pale inapo hitajika. Kwa kufanya hivyo, huweza kukabiliana na mabadiliko kwa ufanisi na kuyaona kama fursa ya kujiboresha na kuimarisha utendaji wangu kazini.

Napenda kula wali na ugali, lakini ni kilazimika kuchagua upendelea zaidi ugali. Ugali unipa nguvu nyingi na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa mda mrefu, asa ninapo kula pamoja na mboga, nyama au samaki. Pia ni chakula cha asili, kinacho pendwa sana na kinacho edana na vyakula vingi vya kitamaduni. Hata hivyo, wali nao naupenda kwa sababu ni rahisi kupika na una ladha nzuri. Ukiandaliwa kwa jia tofauti kama wali wa nazi au wali wa pilau kwa ujumla viakula vyote viwili vina nafasi yake lakini ugali na una nafasi ya kipekee kwa sababu unikumbusha chakula cha nyumbani na mila za jamii yangu.

Nina kumbukumbu nyingi za shule ambazo bado hunifurahisha ninapozikumbuka. Moja wapo ni urafiki, nilioujenga na wanafunzi wenzangu. Kwani tulishirikiana kusoma, kucheza na kusaidiana katika nyakati za furaha na changamoto. Pia nakumbuka walimu waliokuwa na subira na waliotuhamasisha kufanya bidii, jambo lililosaidia kupenda masomo na kujiamini zaidi. Shule pia ilinipa kumbukumbu nzuri na kushiriki katika mchezo mashindano ya kitaaluma na hafla mbalimbali kama sherehe za shule ambazo zilifundisha kushirikiana na wengine. Kwa ujumla kumbukumbu zangu za shule zinanipa hisia za furaha. Shukran na heshima kwa safari ya elimu liyopitia.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, huanza kwa kufanya mabadiliko madogo, lakini ya kudumu katika maisha ya kila siku. Hutumia mifuko ya kubebea inayoweza kutumika mara nyingi badala ya mifuko ya plastiki, ninaponunua vitu sokoni au dukani. Pia ujitahidi kutumia chupa za maji na vyombo vya chakula vinavyoweza kutumika tena badala ya vile vya plastiki vya matumizi ya mara moja. Zaidi ya hayo uchagua bidhaa zenye vifunganisho vya karatasi au glasi inapowezekana na utenganisha taka ili plastiki iweze kuchakatwa tena. Kwa kufanya hivyo, huchangia kulinda mazingira, kupunguza uchafuzi na kuhamasisha matumizi bora ya rasilimali kwa vizazi vijavyo.

Ndio, ninapenda mvua kwa kiasi fulani. Mvua huniletea hisia ya utulivu na baraka. Hasa ninaposikia sauti ya matone ya mvua yakikodoka ardhini au juu ya paa. Pia mvua ni muhimu sana kwa mazingira kwa sababu husaidia mimea kukua, hujaza vianzo vya maji na husaidia kilimo. Ingawa wakati mwingine mvua nyingi zinaweza kusababisha usumbufu kama baridi au matope, bado huiona mvua kama ishara ya uhai na upya. Kwa ujumla, napenda mvua kwa sababu hunikumbusha uzuri wa maumbile na umuhimu wake katika maisha ya kila siku.

Dio, napenda adithi za ajabu. Andithi za aina hii univutia kwa sababu hunipeleka katika dunia ya mawazo na uniruhusu kufikiria mambo yasiyo ya kawaida. Napenda adithi zilizojaa hubunifu, siri na matukio ya kusisimua kwa sababu unifanya nisahau kwa muda changamoto za maisha ya kila siku. Pia andithi za ajabu mara nyingi ubeba mafudisho muhimu kuhusu maisha, ujasiri na matumaini. Kwa ujumla napenda andithi za ajabu kwa sababu unichochea kufikiri kwa kina, uniongezea ubunifu na unipa burudani ya kipekee.

Kwa kawaida, huangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku. Asubuhi huangalia barua pepe ili kuona ujumbe muhimu au maagizo ya kazi yaliyoingia, kisha huangalia tena katikati ya siku na jioni. Kufanya hivyo, hunisaidia kubaki na taarifa za kazi kwa wakati bila kuruhusu barua pepe kunivuruga sana. Pia hujitahidi kutoangalia barua pekee kila dakika. Mbali kueka vipindi maalum vya kuzikagua ili kudumisha umakini katika kazi nyingine. Kwa ujumla kuangalia barua pepe mara chache lakini kwa mpangilio hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe za familia na marafiki. hAsa zile zinazofanyika wakati wa sikukuu au hafla maalum. Napenda sherehe hizi kwa sababu hunipa nafasi ya kukutana na watu ninaowajali. Kushirikia na furaha na kuimarisha mahusiano. Sherehe kama harusi, sherehe za siku ya kuzaliwa au sherehe za mwisho wa mwaka hunivutia kwa sababu huwa na vicheko, muziki, chakula kizuri na kumbukumbu za kudumu. Zaidi ya hayo, sherehe za inai hii hunifanya nijisikie kupendwa na kuthaminiwa. Kwa ujumla, napendelea sherehe zinazojenga mshikamano, furaha na umoja kati ya watu.

Shughuli ninayo ipenda zaidi ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Napenda shughuli hii kwa sababu unipa nafasi ya kupanua maarifa yangu, kuboresha fikra na kupata mitazamo mipya kuhusu maisha. Pia napenda kusoma vitabu, makala au taarifa mtandaoni katika nyaja mbali mbali kama elimu, teknolojia na maendeleo binafsi. Mbali na kusoma ufurahiya pia shughuli za kutembea au kufanya mazoezi mepesi kwa sababu unisaidia kupumzika na kudumisha afya. Kwa ujumla shughuli ninayo ipenda ni hile inayochanganya kujifunza utulivu wa akili na ustawi wa mwili.

Wakati wa furaha, ujifurahisha kwa kushiriki hisia hizo na watu ninawapenda kwa familia na marafiki. Napenda kuzungumza nao, kucheka na kusherekea kwa njia dogodogo kama kula chakula kizuri na kusikiliza mziki ninaoupenda. Pia uchukua munda, wakutafakari na kushukuru kwa mambo mazuri yaliyotokea kwa sababu unifanya nijisikia nimerithika zaidi. Wakati mwingine, ujifurahisha kukufanya shughuli ninazo zipenda kama kutembea, kusoma au kupumzika ili kudumisha hali hiyo ya furaha kwa ujumla, ujitahindi kufurahia furaha kwa jia ya utulivu na ya mahana. Uku nikithamini kila wakati mzuri unaotokea.

Nina mkumbuka sana mwalimu wangu wa shule ya msingi, aliyekuwa akinifudisha kwa bidii na subira kubwa. Alikuwa mwalimu aliyetuonyesha umuhimu wa elimu, nidhamu na kujituma katika masomo. Kila mara kila mara alituamasisha, kujiamini na kutokata tamaa hata tulipo kutana na changamoto. Nakumbuka kwa sababu, hakufundisha masomo tu, bali pia halitufundisha madili ya maisha kama heshima, uajibikaji na kushirikiana na wengine. Kwa ujumla, mchango wake katika maisha yangu ya shule, uliacha alama ya kudumu na unifanya nimkumbuke kwa shukran kubwa.

Ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuzingatia mawasiliano ya wazi na ya heshima. Kwanza, usikiliza mawazo na maoni ya wenzangu kwa makini ili kuelewa mitazamo yao ya kuchangia kwa jia inayofaa. Pia ushiriki mawazo yangu kwa wazi na kwa lugha ya eshima. Nikilenga lengo la pamoja baada ya maslai binafsi. Nina akika na wakikisha na wajibika katika majukumi nilio pewa na kueshimu muda na juhundi za wengine. Zaidi ya hayo niko tayari kusaidia pale panapo itaji na kupokea murejesho kwa mtazamo chanya. Kwa kufanya hivyo, ujenga mazingira ya kuaminiana, mshikamano na ufanisi katika kazi ya pamoja.

Kwa kawaida, hujitahidi kunywa maji ya kutosha kila siku ili kudumisha afya jema. Mara nyingi, hunywa takribani glass sita hadi nane za maji kwa siku, ingawa kiasi hiki kinaweza kuongezeka kulingana na hali ya hewa. Kiwango cha shughuli ninayofanya, au mazoezi. Ninapokuwa na shughuli nyingi au wakati wa jua kali, huongeza unywaji na maji ili kuepuka upungufu wa maji mwilini. Kunywa maji hunisaidia kubaki mwenye nguvu, kuboresha umakini na hunisaidia utendaji mzuri wa mwili kwa kutumia kuona vizuri pia na hufanye nione kunywa maji kuwa sehemu muhimu ya kujitunza na kuishi maisha yenye afya.

Ndio, ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu nijia rahisi ya haraka na yenye kuokoa muda katika maisha ya kila siku. Kupitia simu, ninaweza kuangalia bidhaa mbalimbali, kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja wengine na kufanya malipo bila kuhitaji kuenda dukani. Jambu, linalonisaidia kupanga matumizi yangu vizuri. Pia, matumizi ya huduma za malipo ya simu, hunipau salama na urahisi kwani, miamala ufanyika, papo hapo, na ninapata uthibitisho maramoja. Ununuzi wa kutumia simu, hunifanya nijiskie huru zaidi, hasa, ninapokuwa na shughuli nyingi, na hunisadia kupata bidhaa, ninazohitaji kwa wakati unaofaa, bila usumbufu mkubwa.

Ndio, napenda kuvaa vizuri, kwa sababu vinanipa hisia ya kujiamini na vinaongeza mvuto wa muonekano wangu kwa njia rahisi lakini ya kuvutia. Vipuli vinauwezo wa kukamilisha mavazi niliovaa, iwe ni ya kawaida au rasmi na unisaidia kuonyesha mtindo wangu binafsi bila kufanya mambo kuwa magumu. Pia napenda jinsi vipuli vinavyoweza kuonyesha ubunifu na ladhaa ya mtu, kwani vina kuja katika mitindo, rangi au maumbo mbali mbali yanayoweza kuendana na hisia au tukio husika. Zaidi ya hayo, kuvaa vipuli, hunifanya nijiskie nadhifu na nimejipamba vizuri. Jambo linalochangia hali nzuri ya kisaikolojia na kunifanya nijiamini zaidi ninapokuwa katika mazingira ya kijamii au kazini.

Ndio, najiona kama mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kufikiria kwa kina, kubuni mawazo mapya na kutafuta njia tofauti za kutatua changamoto za kila siku. Ubunifu hunisaidia kuona fursa pale ambapo wengine wanaona vikwazo na hunifanya niwe na mtazamo mpana katika kazi, masomo na hata mahusiano na watu wengine. Pia napenda kujeleza kupitia maneno mawazo au shughuli mbalimbali zinazo hitaji ubunifu. Jambo linalo nipa furaha na kunifanya nijisikie nimetimiza kitu cha maana. Kwa kutumia ubunifu naweza kuboresha kazi zangu kuleta mabadiliko kwa chanya na kuendelea kujifunza na kukua binafsi huku. Nikichangia mawazo yenye thamani na jamii inayo zunguka.

Napenda mbwa zaidi kuliko paka kwa sababu mbwa wanaonyesha uaminifu, wa hali ya juu, urafiki wadhati na upendo wawazi unaofanya mtu ajisikie kuthaminiwa kila wakati. Mbwa pia ni wanyama wenye nguvu na ulinzi hivi hunipa hisia ya usalama na urafiki wakaribu. Hasa kwa sababu wanapenda kushiriki shughuli kama matembezi, michezo, au hata kukaa karibu na mmiliki wao. Zaidi ya hayo, mbwa wanaelewa hisia za binadamu kwa urahisi na mara nyingi huonyesha furaha au faraja kwa njia inayogusa moyo. Jambo linalowafanya wawe marafiki wazuri wa maisha ya kila siku. Tofauti na paka ambao mara nyingi hupenda kujitegemea zaidi na kuonyesha mapenzi kwa kiwango kidogo.

Ndapenda zaidi mkate wa ngano nzima kwa sababu una latha nzuri hau pia unafaida nyingi kiafya ikilinganishwa na aina nyingine za mkate. Mkate wa ngano nzima unipa nishati ya kudumu kwa muda murefu kwani unanyuzinyuzi nyingi zinazo saidia umengenyo wa chakula na unifanya. Nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Pia ni mzuri kwa afya ya moyo na usaidia kuthibiti uzito jambo linalo nifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili ninapotumia mara kwa mara. Napenda kuula mkate huu pamoja na chai maziwa na hata kama sehemu ya kifungua kinywa chenye lishe kamili. Kwa sababu, unaedana vizuri na vyakula vingine na kunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na umakini mzuri.

Mazoezi yangu ya kila siku yanajumuisha mchanganyiko wakukimbia kwa umbali mfupi, mazoezi ya viungo kama push-ups, squats na stretching pamoja na wakati mwingine kuenda gym au kushiriki michezo nyepesi ilikuupa mwili wangu mazoezi kamili. Kwa kawaida, nafanya mazoezi takribani mara nne hadi tano kwa wiki, hasa hasubui mapema kabla ya kuwanza shuguli za siku au jioni baada ya kumaliza majukumu. Kwa sababu, nyakati hizi, hunipa utulivu na hunisaidia kuzingatia mazoezi vizuri. Baada ya kufanya mazoezi, huisi nimejaa nguvu, akili yangu inakuwa nyepesi, msongo wa mawazo hupungua na ninapata hali ya furaha kutokana na mwili kutoa homoni za furaha. Jambo linalonifanya nijisikie mwanya afya bora, mwanye nidhamu na tayari kukubaliana changamoto za siku kwa mtazamo chanya.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi hutumia mda huo kupumzika kidogo ili kurejesha nguvu baada ya kazi za hasubwi. Kula chakula cha mchana, chenye lishe na wakati mwingine, kuzungumza na kucheka na watu niliopo nao ili kupunguza msongo wa mawazo. Pia upenda kutembea kwa mda mfupi hau kukaa mahali tulivu, nikitazama simu au kusoma kitu kifupi. Njambo, linalonisaidia kutuliza akili na kujianda kwa kazi za mchana. Mapumziko haya hunipa nafasi ya kujitunza, kufikiria hupya mipango ya siku na kurejea kwenye majukumu nikiwa na nguvu humpya. Umakini mzuri na mtazamo chanya zaidi.

Ninashambulia tatizo kazini kwa kuchukua hatuwa za kimfumo na zenye mpangilio. Nikianza kukuelewa kwa kina tatizo lenyewe, chanzo chake na adhari zake kwa kazi hautimu. Paanda ya hapo, uchambua taarifa zilizopo kukusanya maoni ya wenzangu pale inapoitajika na kutafakari suluhisho. Mbali mbali kabla ya kuchagua ile inayafaa zaidi. Ninapo takeleza suluhisho ufa hivyo kwa umakini na uajibikaji. Uku nikifuatilia matokeo ili kuhakikisha tatizo inatatuliwa kikamilifu na halijirudii. Jia hii unisaidia kufanya maamuzi sahihi kupunguza makosa na kuboresha ufanisi wa kazi kwa ujumla. Uku nikidumisha ushirikiano mzuri na wenzangu.

Ndio, napenda kusikiliza redio kwa sababu hunipa burudani, taarifa na hisia ya kuunganisha na jamii kwa wakati mmoja. Kupitia redio napata habari za sasa, muziki ninaoupenda, vipindi vya mazungumzo na matangazo yanayonisaidia kuelewa kinachoendelea katika mazingira ya nayonizunguka. Pia napenda kusikiliza redio nikiwa safarini, nikifanya kazi nyepesi, au nikitaka kupumzika kwani sauti ya watangazaji na mchanganyiko wa vipindi hunifanya nijisikie nipo karibu na watu wengine. Redio hunipa utulivu wakiakili na hunifanya nijisikie kuburudika bila kulazimika kutumia macho au nguvu nyingi. Jambo linaloifanya iwe rafiki mzuri. Washuguli za kila siku.

Mara nyingi usikiliza mziki wa bongo flavor, afrobeat na mziki wa kutuliza akili kwa sababu haina hizi unigusa kiisia na kuedana vizuri na hali zangu tofauti za siku. Bongo flavor na afrobeat unipa guvu furaha na masaa ninapokuwa kazini hau nikifanya shuguli za kila siku. Huku ni kifurahia ujumbe na midudo yake yenye uhai. Wakati ninapotaka kupumzika au kufikiri ya utulivu, husikiliza muziki wa pole pole au wa instrumentle ambao unisaidia kutuliza mawazo na kuodoa msongo wa mawazo. Kwa ujumla, muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu unibadilishia hisia, hunipa faraja na hunifanya nijisikie karibu zaidi na nafsi yangu.

Ninashugulikia muda kazini kwa kupanga ratibayangu mapema na kueka vipa umbele kulingana na umuhimu wa muda wa kila jukumu. Kila siku huanza kwa kuorodhesha kazi, zinazo paswa kufanywa ni kigawa muda kwa kila moja ili kuepuka msongamano na kuchelewa. Pia, ujitaindi kuepuka visumbufu visivyo vyalazima na kutumia muda wangu kwa ufanisi. Huku ni kichukua mapumziko mafupi ili kudumisha umakini. Jia hii unisaidia kukamilisha majukumu kwa wakati. Kupunguza msongo wa mawazo na kudumisha ubora wakazi pamoja na uwihano mzuri katia kazi na maisha binapsi.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali huweka mkazo mkubwa kwenye mawasiliano ya wazi na nidhamu ya kazi. Kwa kutumia zana za kidigitali kama barua pepe, mikutano ya mtandaoni, majukwaa ya kushirikiana kazi ilikuwa kikisha kila mtu yuko kwenye muelekeo mmoja. Hujianda vizuri kabla ya mkutano, hutoa taarifa kwa wakati na uhakikisha majukumu yameeleweka wazi kwa kila mshiriki wa timu. Pia hujenga uaminifu kwa kuheshimu muda wa wenzangu, kutimiza ahadi zangu na kuwa tayari kusaidia pale inapohitajika. Njia hii unisaidia kudumisha ushirikiano mzuri, kuongeza ufanisi wa kazi na kuhakikisha malengo ya timu yanafikiwa licha ya kuwa na kazi kutoka maeneno tofauti.

Dio, napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nitafakari kwa kina kuhusu uzuri na ukubwa wa ulimwengu. Wakati wa usiku nikiwa mahali tulivu, pasipo na mwanga mwingi, uangalia nyota, unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie nimeunganishwa na hasili. Pia unipa nafasi ya kutafakari maisha, doto na malengo yangu. Kwani muanga wa nyota, unikumbusha kuwa kuna mambo mengi makubwa na ya kuvutia zaidi ya changamoto za kila siku. Napenda shuguli hii hasa nyakati za usiku wenye hanga safi kwa sababu inaniletea amani ya akili, isia ya matumaini na furaha ya dani inayodumu muda mrefu.

Ndio, napenda chakula kitamu kwa sababu hunipa furaha na kuridhika ninapokula na hufanya wakati wa mlo uwe wakufurahisha zaidi. Chakula chenye ladha nzuri hunifanya nidhamini juhudi zilizowekwa katika maandalizi yake na hunichochea kula kwa utulivu na kufurahia kila tonge. Pia napenda chakula kitamu kwa sababu huleta watu pamoja, huongeza mazungumzo mezani na hujenga kumbukumbu nzuri hasa ninapokula na familia au marafiki. Hata hivyo, ninajitahidi kuchagua chakula kitamu chenye lishe bora ili kufurahia ladha nzuri bila kuadhiri afya yangu jambo linalonifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili.

Nina mahusiano mazuri na yenye heshima na kubwa na wazee wangu kwa sababu na wathamini kama chanzo cha hekima uzoefu na mwongozo wa maisha. Uwa na wasikiliza kwa makini wanapotoa ushauri kushiriki andidhi za maisha yao au kunikumbusha maandili muhimu kama uvumilivu nidhamu na kuheshimu wengine. Pia, ujitahindi kuwajali, kuwasiliana nao marakwamara na kuwasaindia pale ninapoweza. Jambo linaloimarisha uhusiano wetu na kujenga mshikamano wa kifamilia. Mausino haya hunipa hisia ya mizizi na mwelekeo katika maisha, hunisaidia kujifunza kutokana na makosa na mafanikio yao na unifanya nijisikie nimeungwa mkono na kupendwa hali inayochangia ukwaji wangu binafsi na kia kile.

Mara nyingi, ninatazama video mtadaoni kwenye majukwaa makubwa kama YouTube, TikTok au Instagram. Kwani maeneo haya, yanatoa video mbalimbali zinazofunika mada nyingi kama burudani, muziki, elimu, mafunzo ya ujuzi na habari za sasa. Hivyo ni rahisi kupata kile ninachotaka kwa haraka. Kwa mfano, nikipenda kujifunza vitu vipya kama mbinu za kazi, teknolojia au mazoezi, huwa nafuata video za mafunzo, ambazo zinaeleza hatua kwa hatua, na nikitaka burudani huangalia video za vichekesho, muziki au simulizi za maisha. Pia napendelea video ambazo zinaeleweka vizuri, zina ubora mzuri wa sauti na picha na zinakuja na maelezo ya maana kwa sababu hunifanya niweke makini wakati nasikiza vizuri bila kuchanganyikiwa. Kwa ujumla napendelea kutumia majukwaa ambayo yanaruhusu, urambazaji wa haraka, mapenzi yangu, kubadilika wakati wowote na kunipa uzoefu mzuri wa kutazama video mtandaoni.

Ninapenda kuhusu mtaa wangu utulivu wake, usalama na urafiki wa watu wake, kwa sababu unanifanya nijisikie niko nyumbani na mwenye amani ya akili. Mtaa una mazingira safi na mpangilio mzuri na huduma muhimu kama maduka usafiri na sehemu za kijamii zilipo karibu. Japo linalo rahisisha maisha ya kila siku. Pia napenda jinsi majirani wanavyo heshimiana na kusaidiana hali inayojenga mshikamano na kuleta hisia ya umoja. Kwa ujumla, kuishi katika mtaa huu hunipa faraja, kuniruhusu kupumzika baada ya shughuli za siku na kunifanya nijisikie salama na nimeridhika na mazingira ninayoishi.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe kwa sababu napenda wazo la kujitegemea, kutumia ubunifu wangu na kugeuza mawazo yangu kuwa kitu chenye manufaa kwa wengine. Kufikiria kuanzisha biashara kuna nipa motisha ya kujifunza zaidi kuhusu ujasiri ya mali, usimamizi wa fedha na huduma kwa wateja. Kwani ninawani ni njia ya kujenga mustakabali dhabiti na kuongeza kipato. Pia napenda uhuru unao kuja na kuwa na biashara yangu. Kama kufanya maamuzi binafsi na kupanga muda wangu. Ingawa ninafahamu kuwa inahitaji nidhamu, uvumilivu na kujitoa kwa kiwango kikubwa kwa ujumla wazo la kuanzisha biashara, hunifanya nijisikie mwenye matumaini na hamasa ya kufanya kazi kwa bidii ilikutimiza malengo yangu ya muda mrefu.

Mchezo ni gependa kujaribu ni kuogelea kwa kiwango cha mazoezi kamili kwa sababu ni mchezo unawusisha mwili mzima na unafaida nyingi kiafia bila kuuchosha mwili kupita kiasi. Kuogelea unisaidia kuongeza nguvu, uimara wa misuli na uwezo wa kupumua. Huku pia ukisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta utulivu wa akili. Pia ningependa kujaribu mchezo huu kwa sababu unanipa na fasi ya kujifunza ujuzi mpya, kujipa changamoto binafsi na kufurai ya mazingira ya maji ambayo unifanya nijisikie huru na mwenye amani. Kuanzia mchezo huu kutakua fulza nzuri ya kujijenga kimwli na kiakili na nitaamini utanisaidia kudumisha hafya bora na mtidua maisha wenye usawa.

Ndio, ninahifadhi kitu cha dhamani kwa uangalifu mkubwa kwa sababu kina umuhimu wakihisia na wakati mwingine wa kifedha katika maisha yangu. Kitu hiki kinaweza kuwa kumbukumbu muhimu kama nyaraka, picha au zawadi maalum ambayo inanikumbusha mafanikio, familia, au hatua muhimu zilizo nilizopitia. Hivyo, ninakilida kwa makini ili kisipotee au kuharibika huwa na kihifadhi mahali salama na nadhifu na wakati mwingine hutumia mbinu za kisasa kama hifadhi ya kidigitali au sehemu salama ilikuhakikisha kinalidwa ya dhidi ya hatari. Kuhifadhi kitu cha dhamani, hunipa amani ya moyo, hunifanya nijisikie nimeridhika na kunikumbusha umuhimu wa kudhamini mambo yenye mahana katika maisha yangu.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni Whatsapp kwa sababu hunirahisishia kuwasiliana na familia, marafiki na watu wa kazi, kwa haraka na kwa ufanisi. Kupitia Whatsapp, ninaweza kutuma na kupokea ujumbe, kupiga simu za sauti au video na kushiriki taarifa muhimu bila gharama kubwa. Jambo linaloifanya iwe muhimu sana katika maisha ya kila siku. Pia napenda programu hii kwa sabubu ni rahisi kuitumia inafanya kazi vizuri hata kwenye interneti ya kawaida na hunisaidia kudumisha mahusiano na kushirikiana na wengine kwa urahisi wakati wowote ninapohitaji.

Napendelea chakula chenye ladha ya wastani, si kali sana wala hafifu. Kwa sababu, huniruhusu kufurahiya ladha halisi ya chakula bila kuadhiri tumbo au afya yangu. Napenda mchanganyiko wa ladha kama chumvi ya wastani, viungo laini, na wakati mwingine utamu mdogo, unaokamilisha chakula vizuri. Aina hii ya ladha, hunifanya nifurahiye kula kwa utulivu na kuridhika. Na pia hunisaidia kula vyakula mbali mbali bila kuchoka. Huku nikihakikisha ninapata ladha nzuri pamoja na lishe bora katika mulo wangu wa kila siku.

Wazo nzuri nililo nalo kwa siku ya leo ni kuchukua hatua ndogo lakini ya maana kuelekea lengo langu. Kama kupanga kazi zangu vizuri, kujifunza kitu kipya au kumsaidia mtu kwa njia rahisi lakini ya dhati. Ninaamini siku hahitaji mambo makubwa ili iwe ya mafanikio. Bali ni nia njema, umakini na matumizi mazuri ya muda. Kukufanya jambo moja chanya leo, iwe ni kazini, nyumbani au kwa jamii, ninajipa motisha, ninaboresha hali yangu ya kiakili na ninajenga msingi mzuri wa kesho iliyo bora zaidi.

Kitabu ninacho kipeda zahindi ni kitabu cha adithi chenye mafunzo ya maisha kwa sababu unifanya nifikirie kwa kina kuhusu maamuzi, tabia za binadamu na mahana ya mafanikio na changamoto katika maisha. Napenda aina hii ya kitabu kwa sababu kinachanganya burudani na elimu na unisaidia kujifunza kupitia safari za wawusika waliokutana na magumu lakini wakajifunza na kukua. Muhusika ninayompenda zaindi ni yule anayekuwa mvumilivu na mwenye msimamo dhabiti kwa sababu halinionyeshe umuhimu wa kutoka tatamaa hata anapo kumbana na vikuwazo vikubwa. Nilishahuriwa kusoma kitabu hiki na rafike umwalimu ambaye haliniona napenda kusoma na kujifunza mambo mapia. Na ushahudi huo ulinifungua macho sana. Kwa kweli ningependa kusoma vitabu vingine vya muadishi huyu kwa sababu mtendo wake uwadishi unanivutia ujumbe wake unanguvu na huniacha nikitafakari kwa mda mrefu hata baada ya kumaliza kusoma.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa utulivu na tafakari. Nikitumia muda huo kushukuru kwa mambo yote niliyopitia mwaka uliopita na kupanga malengo mapya ya mwaka unaoanza. Mara nyingi hukaa na familia au marafiki wa karibu, tukila chakula pamoja. Tukibadilishana mazungumzo na matarajio ya mwaka mpya. Na wakati mwingine huangalia sherehe au burudani maalumu, pia hupenda kuchukua muda binafsi, kuangalia, kufikiria, kuandika, malengo yangu, kujitathmini na kujiweka tayari, kisaikolojia kwa changamoto na fursa zinazokuja. Aina hii ya sherehe, hunipa amani ya moyo, matumaini mapya na motisha ya kuanza mwaka, nikiwa na mwelekeo mzuri na nia ya kujiboresha.

Dio, napenda kucheza na watoto kwa sababu unipa furaha ya kweli na unikumbusha urahisi na usafi wa isia zao. Kucheza na watoto, unifanya, nicheke, nipumzike, kiakili na nione dunia kwa mtazamo chanya zaidi kwa sababu wao huwa na ubunifu maswali mengi na nishati ya kipekee. Pia napenda kucheza nao kwa sababu ni njia nzuri ya kuwafundisha maadili, kushirikiana na kuwapa upendo na uangalizi unaowahitaji wanapokua. Wakati nipo na watota nahisi amani, furaha na kuridhika kwa sababu, ninaona ninachangia tabasamu na maedeleo ya yao kwa jia rahisi lakini yenye mahana.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri kuenda ufukweni katika eneo lenye utulivu na mandhari mazuri. Ambapo ningefuraia upepo wa bahari, mchanga mweupe na sauti ya mawimbi yanayopiga taratibu. Ningependa kutumia muda wangu, nikitembea ufukweni, uogelea, kusoma kitabu na kufuraia chakula cha baharini huku nikitazama machweo ya jua. Kwa sababu shuguli hizi, hunipa amani ya akili na unisaidia kuondoa msongo wa mawazo wa kila siku. Ningependa kusafiri na familia hau rafiki wa karibu ili kushirikiana furaha kumbukumbu na mazungumzo ya kufuraisha. Lakini pia nipate mda wa kupumzika peke angu nikitafakari. Na kwa ujumla, likizo hiyo ya doto inalenga zaidi kupumzika, kujirejesha upya na kufurahia maisha kwa utulivu kuliko kukimbizana na ratiba nzito ya matembezi.

Dio, nimewai kufanya kazi ya kujitolea na uzoefu huo umekua wa maana sana katika maisha yangu kwa sababu ulinipa nafasi ya kusaidia wengine bila kutarajia malipo. Kupitia kujitolea nilijifunza umuhimu wa uruma, mshikamano na kuwajali watu wanaoitaji msahada. Jambo, lililo nifanya nijisikie ninamchango chanya katika jami. Pia, hiyo ilinisaidia kukuza ujuzi wa mawasiliano kufanya kazi kwa timu na kuthamini rasilimali nilizo nazo. Kwa ujumla, kufanya kazi ya kujitolea, kulinipa furaha ya dani, kuridhika kimaadili na kunikumbusha kukua. Mafanikio ya kweli ni yale yanayoguza na kuboresha maisha ya wengine.

Dio, uvaa miwani wakati fulani. Asa ninapo kuwa nikisoma, nikifanya kazi kwa muda murefu kwenye skrini, au ni napo itaji kuzingatia mambo kwa umakini zaidi. Miwani unisaidia kuwona vizuri, kupunguza uchovu wa macho na kufanya kazi zangu kufanisi bila maumivu ya kichwa au macho. Pia nimezoea kama sehemu ya mtido wangu wa kila siku. Kwa sababu unifanya nijisikie nadhifu na kujiamini uk ikichangia afyabora ya macho yangu.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni kipindi cha mazungumzo na kipindi cha elimu. Kwa sababu hunipa taarifa mpya, mitazamo tofauti na kunisaidia kujifunza mambo muhimu yanayohusiana na maisha ya kila siku. Napenda vipindi hivi kwa sababu mara nyingi hujadili maswala ya kijamii, afya, maedeleo binafsi na hadithi za watu waliopitia changamoto na kufanikiwa. Jambo linalonipa motisha na kunifanya nifikirie kwa kina. Pia mtindo wa vipipindi hivi huwa wa kuvutia na wa kweli. Hivyo huniboresha uelewa wangu na dunia na kunifanya nijisikie nimeongezeka maarifa huku nikifurahia burudani yenye maana.

Kwa kawaida, nalala takriban masaa saba hadi nane kwa usiku kwa sababu ni nauwona huo dio muda unaniruhusu, mwili na akili kupumzika vizuri. Kupata usingizi wa kutosha, unisaidia kuamuka nikiwa na guvu, umakini mzuri na hali chanya ya kuanza siku. Huku nikiepuka uchovu au msongo wa mawazo, pia hujitahidi kulala kwa wakati unaofaa na kudumisha ratiba ya usingizi iliyodhabiti. Kwa sababu ninaamini usingizi mzuri ni misingi muhimu ya afya bora, ufanisi kazini na ustawi wa maisha kwa uchumla.

Dio, usoma gazeti mara kwa mara. Asa, ninapotaka kupata abari za sasa, maswala ya kijami, uchumi na matukia muhimu yanayo edelea dani na hinje ya hinchu. Kusoma gazeti, unisaidia kuongeza uwelewa wangu wa dunia, kufuatilia maedeleo mbali mbali na kuwa na marifa yanayo nisaidia katika mazungumzo na maamuzi ya kila siku. Pia napenda kusoma makala ya uchambuzi na maoni kwa sababu unipa mitazamo tofauti na kunifanya nifikirie kwa kina zaidi kuhusu maswala ya nayoigusa jamii. Jambo linalo nifanya nijisikie nimeelimika na kunganishwa na kinachoendelea kunizunguka.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uwezo wakuongoza kwa mfano, kuwasiliana kwa uwazi na kuwajali watu anaowaongoza. Kwa sababu uongozi bora, hauhusian na mamlaka peke bali na namna ya kuwahamasisha wengine. Kiongozi mzuri huwa na maono yaliowazi, ujua kusikiliza maoni ya wengine na kufanya maamuzi kwa haki bila upendeleo. Pia, huwa na uwadilifu, uwajibikaji na uvumilivu asa wakati wa changamoto. Jambo, linalo jenga imani na heshima kutoka kwa timu. Zaidi ya hayo, kiongozi mzuri, uwatia moyo wengine kukuza uwezo wao, ushirikisha timu katika mafanikio na huunda mazingira ya kazi yenye mshikamano, motisha na mwelekeo wa pamoja wa kufikia malengo.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni ya joto la wastani lenye jua hafifu na upepo mwanana. Kwa sababu hunifanya nijisikie huru, mtulivu na mwenye nguvu ya kufanya shughuli za kila siku bila usumbufu. Aina hii ya hali ya hewa si kali sana wala baridi kupita kiasi. Hivyo inaniruhusu kutoka nje, kufanya mazoezi au kukutana na watu wa faraja. Pia huniboresha hali ya moyo na mawazo kwa sababu mwanga wa jua unipaisi hisia chanya na upepo mwanana hunipa utulivu. Jambo linalofanya siku hiyo ya kufurahisha na yenye motisha.

Ndio, napenda muziki wa jadi kwa sababu unakisi utamaduni, historia na utambulisho wa jamii kwa njia ya kipekee na yenye maana. Muziki wa jadi hunigusa kihisia kwa sababu mara nyingi una jumbe wa hekima, maadili na simulizi za maisha ya watu wa zamani. Jambo linalo nifanya nijisikie nimeunganishwa na mizizi yangu. Pia napenda midundo na ala za asili zinazo tumika katika muziki wa jadi kwa sabubu huleta hisia ya uhalisia na utulivu ambao ni tofauti na muziki wa kisasa. Pia kwa ujumla kusikiliza muziki wa jadi hunipa furaha, heshima kwa urithi, wa kitamaduni na kunikumbusha umuhimu wa kulinda na kuthamini mila na desturi zetu.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, hamani na kujiamini. Blue ni kumbusha hanga na bahari. Vitu vinavyohusishwa na upana wa mawazo na utulivu wa moyo. Jambo, linalonisaidia kufikiria kwa makini na kufanya maamuzi bila haraka. Pia ni rangi inayohohana, kirahisi na mazingira mengi, iwe kazini au nyumbani. Na hunifanya nijisikie nipo, sawa kihisia na kisaikolojia kila ninapoiona.

Kwa kawaida, utumia Wi-Fi zaidi kuliko data ya simu kwa sababu ni imara ya araka na uniruhusu kufanya shughuli nyingi mtadaoni bila wasiwasi wa matumizi makubwa ya kifurushi. Ninapokuwa nyumbani au kazini Wi-Fi unisaidia kupakua au kutazama maudhui kufanya mawasiliano ya mtadaoni na kukamilisha kazi kwa ufanisi. Hata hivyo, ninapotoka inje au kusafiri utumia data ya simu kama mbadala hili niendelee kuunganishwa. Hivyo, kuchanganja zote mbili unipauraisi na uhuru wa kuwasiliana wakati wowote.

Ningependa kutembelea mji wa Paris ufaransa kwa sababu ni maarufu kwa historia yake sana na utamaduni wake wa kipekee unaovutia watu kutoka duniani kote. Paris inavutia kwa majengo yake ya kihistoria makumbusho kama love na madhari ya kuvutia ya mto siene pamoja na hali ya maisha inayochanganya urahisi na ubunifu. Pia ningependa kuonja vyakula vyao, kujifunza kuhusu mtindo wao wa maisha na kutembea mitaani, nikifurahia sanaa na usanifu. Jambo ambalo naamini lingekua uzoefu wa kukumbukua na kunipanua mawazo. Shukran.